Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye maana na kuwacha mchango chanya kwa wengine. Natamani kufanikiwa katika kazi yangu lakini zaidi ya hapo ningependa kusaidia watu kukua, kubadilisha maisha kwa njia nzuri na kujivunia nilicho kifanya. Pia ndoto yangu ni kuwa na maisha yenye usawa, kazi, familia, afya na amani ya akili.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Asubuhi akili yangu huwa makini zaidi. Kuna utulivu na nahisi nina nguvu ya kwanza siku vizuri. Kuamka mapema hunipa muda wa kujipanga na kufanya mambo muhimu kabla ya shughuli za usiku kwanza. Hata hivyo, mara chache naweza kukesha kidogo. Ikiwa kuna kazi ya ubunifu na utulivu wa usiku unahitajika.

Ndio, nimeshawahi kwenda maonyesho ya sanaa. Yananivutia sana kwa sababu unipa nafasi ya kuona ubunifu wa watu tofauti. Kutafsiri isia na mwa na mawazo kupitia picha au kazi za mikono na kujifunza mitazamo mipya. Mara nyingi huwacha nikitafakali maana ya kazi fulani na jinsi sanaa inavyo akisi jamii na maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Hunipa furaha kwa sababu ni mazoezi mzuri. Hunisaidia kupumzisha akili na kunifanya nifurahie mazingira ninayopita. Pia, ni njia nzuri ya kusafiri umbali mfupi bila haraka. Huku nikijisikia huru na mwenye nguvu.

Ninapotaka starehe, napenda kupumzika na kufanya mambo yanayonipa amani ya moyo. Naweza kusikiliza muziki ninao upenda, kutazama filamu au kipindi kifupi, kutembea mahali tulivu au kukaa kimyia ni kitafakali wakati. Wakati mwingine, napenda pia kujitenga kidogo na kelele, kunywa chai au kahawa na kufulahiya muda wangu mwenyewe.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa mpangilio na umakini ili ziwe wazi na rahisi kueleweka. Hivi ndivyo ninavyofanya. Kuelewa lengo la ripoti, kukusanya taarifa, kupanga muundo, kuandika kwa lugha rahisi na wazi, kuhakiki na kurekebisha, kuitimisha kwa muktasari.

Kujianda kwa mkutano, hufanya mkutano uwe na maana na ufanisi. Haya ndiyo, ninayo yafanya. Kuelewa ajenda ya mkutano, kukusanya taarifa muhimu, kuandika hoja zangu, kupanga muda wangu, kujiandaa kiakili, kuandaa vifaa. Kwa ufupi, ninajiandaa kwa mkutano kwa mpangilio, uelewa na utayari wa kushiriki kikamilifu.

Ndi, uvaa miwani mara chache. Asa ninapo itaji kusoma kwa muda mlefu au kutumia kompyuta. Inanisaidia kuona vizuri na kuepuka kuchoka kwa macho. Lakini sio kila wakati. Naivaa pale tu ninapo itaji. Ninapo itajika.

Sela muhimu kwa kampuni ni ile inayo zingatia, adilifu, uwazi na heshima kwa wafanyikazi wote. Hapa ni baadhi ya sela ambazo ni naona muhimu. Sela ya usawa na kutohalibu, sela ya mawasiliano wazi, sela ya maendeleo ya wafanyikazi, sela ya uajibikaji na maadili, sela ya usalama kazini. Kwa ufupi, kampuni yenye sela hizi ni, inahimiza utedaji bora, heshima na maendeleo ya kila mfanyikazi na pia inakuza heshima kwa wateja wa jamii.

Mafanikio yangu kazini ni yale yanayothibitisha kwamba nimeongeza dhamani na kuendeleza ujuzi wangu. Mifano ni: kukamilisha miradi muhimu na kwa wakati, kuongoza au kushirikiana kwa mafanikio na timu, kuboresha michakato ya kazi, kupata pongezi au uthibitisho wa kazi bora, kujifunza na kukua kitaaluma.

Napenda hali ya hewa tulivu. Sio joto kali wala balidi kali. Kama ile ya vuli. Hii inafanya hewa kuwa rafiki. Unaweza kutembea kufanya shughuli za nje au kupumzika bila usumbufu. Pia napenda siku zenye jua la wastani na upepo mdogo. Zina pendeza kwa macho na zinatoa hisia ya utulivu. Kwa ufupi, napenda hali ya hewa inayoruhusu starehe, shughuli za nje na utulivu wa akili.

Ninaposhugulikia muda kazini napendelea kutumia mipangilio na nidhamu ili kuhakikisha kila kazi imefanyika kwa wakati. Hapa ninachofanya. Kuandaa ratiba au orodha ya kazi, kueka muda wa kila kazi, kuepuka usumbufu, kuzingatia mapumziko, kukagua maendeleo.

Wakati ninapohisi wasiwasi, napenda kupumzika, kutafakari na kupanga mawazo yangu. Hapa ninachofanya, kupumua kwa utulivu, kutafuta suluhisho, kuzungumza na mtu, wa kuaminika, kutenda hatua ndogo, kufanya kinachonifurahisha.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Hasa, ninapotaka kununua kitu au kuelewa mtazamo wa watu kuhusu jambo fulani. Hunisaidia kujua uzoefu wa wengine, faida na hasara na kufanya uamuzi bora. Hata hivyo, nachukua maoni kwa taathari kwa sababu unajua si yote ni ya ukweli na au yanafana na uzoefu wangu. Kwa kifupi, maoni mtandaoni ni mwongozo mzuri lakini si ukweli wa mwisho.

Ndio, mimi huoga mara moja kwa siku kwa kawaida. Hasa, asubuhi au jioni kulingana na ratiba yangu na hali ya mwili. Kuoga kunanifanya nijisikie safi, nikiwa na nishati, ni tayari, kwa kazi au mapumziko. Wakati mwingine, kama kuna shughuli za mwili au joto kali, huenda nikifanya ongezi fupi au kuosha sehemu fulani ya mwili zaidi ya mara moja.

Kwa kawaida, natumia muda fulani mtadaoni kila siku, lakini si kila wakati. Kwa wastani, inaeza kua saa, mbiri au nne, kutegemea shughri. Napenda kutumia mtadao kwa kusoma abali au mafunzo, mawasiriano na familia, malafiki au wenzangu kazini, buludani kama video, muziki au makale ya za kufudisha. Ninaweka muda huo kwa makini ili usiingirie maisha binafsi na kazi na kuakikisha mtandao unachangia zaidi kuliko kuharibu muda wangu.

Kuanza mladi mpya wa kazi, hufanyika kwa mpangirio na maandalizi. Hivi divyo ninavyofanya. Kuelewa lengo la mladi, kukusanya taalifa, kuweka mpangilio wa hatua, kuweka kipaumbele, kushilikiana na timu, kuanza hatua ndogo. Kwa ufupi, kuanza mladi mpya ni kuanza kwa mpangilio, maandalizi, kushirikiana na hatua ndogo. Zinazojumuisha malengo makubwa.

Ninapenda kuhusu shirika langu mazingira ya kazi yenye ushirikiano na heshima. Inanifanya nijisikie kuthaminiwa na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Pia napenda mawasiliano ya wazi kati ya wafanyi kazi na uongozi. Fursa za kujifunza na kuchukuwa kama mafunzo na changamoto mpya. Ushirikiano wa timu ambapo mawazo ya kila mtu yana heshimiwa. Mwelekeo na malengo. Unaofanya kazi iwe na maana na mchango halisi. Kwa ufupi, ninapenda shirika langu kwa sababu, linanipa nafasi ya kukua, kuchangia na kufanya kazi katika mazingira chanya.

Ndio nimeshawahi kununua tikiti za tukio. Hasa kwa ajili ya tamasha michezo au maonyesho ya sanaa. Napenda kufanya hivi kwa sababu kununua tikiti kunanipa uhakika wa kuingia nafasi nzuri na fursa ya kufurahia tukio bila hofu ya kutokuwa sehemu ya burudani.

Dio, nimeshawai kwenda tamasha la muziki. Ni uzoefu wa kipekee kwa sababu unipa nafasi ya kusikiriza muziki ulio hai, kushilikiana na watu wengine na kuzunguka na isia za fulaha na msisimko. Tamasha pia hunifanya nijisikie hulu na kuniacha nikifulaia muda wa sasa bila mawazo mwengi.

Kujirinda kutokana na vitisho vya mtandao ni jambo la muhimu sana. Hapa ni ninavyofanya. Kutumia nywira, dhabiti na tofauti. Kujua ni taalifa zipi kushirikisha. Kuchunguza uhalali wa tovuti au balua pepe. Kutumia programu salama. Kukagua na kueka mipangirio ya falaga. Kutojibu vitisho au ujube usio lasmi. Kwa ufupi, kujirinda mtadaoni ni kuwa makini, kutumia zana za usalama na kuzingatia falaga ya taalifa binasi.

Napenda kununua vitu vinavyo lahisisha maisha na kuleta furaha ya muda murefu. Zaidi hunivutia vyakula na vitu vya nyumbani, vitabu au vitu vya kujifunza, nguo na viatu vya starehe, vitu vidogo vya burudani. Kwa ufupi, napenda kununua vitu vya matumizi harisi, vyenye dhamani na vinavyo ongeza ubora wa maisha yangu.

Ndio, nimeshawahi kufanya kazi ya kujitolea. Napenda kufanya hivyo kwa sababu kunanipa furaha ya kusaidia wengine, kujenga jamii na kutoa mchango wangu bila matarajio ya malipo. Mfano wa kushiriki katika ni misaada ya jamii kama kusafisha eneo au kusaidia wahitaji, mafunzu ya kusaidia wengine kujifunza, kufundisha watoto au watu wazima, shughuli za misaada ya kijamii kama kampeni za afya, chakula, kwa maskini au kuelimisha jamii.

Dio, nimeshawai kujalibu chakula cha kigeni na baadhi ya vyakula nilivyovipenda ni shushi ya kijapani, tako ya kime, meksiko, pizi ya ki italiano, kali ya kihidi. Kwa ki ufupi, chakula cha kigeni kwangu ni kire kinachonipa uzoefu mpya wa latha, alufu na muudo tofauti kuliko chakula cha kawaida ninachokizoea.

Ninasomea bali mtandaoni kutoka vyanzo vinavyoaminika na venye sifa nzuri. Hapa ni baadhi ya vyanzo ninavyopenda. Tovuti za magazeti makubwa na yenye uaminifu. Tovuti za bali za moja kwa moja. Majukwa ya mitandao ya kijamii kwa bali, blogs au makala za kitaalamu.